Namu, mimi hupenda kucheza michezo ya ubao kwa sababu unifundisha nidhamu na uvumilivu. Ninapo cheza mchezo huu na jifunza kusubiri zamu, kueshimu sheria na kukubali ushindi au kushindwa. Vile vile, ninapo cheza mchezo huu ya ubao inanipunguzia msongo wa mawazo. Najihisi kuwa na burudani inayo nisaidia kupumzika na kufraia muda. Zaidi ya hiyo, mchezo huu wa ubao ina nisaidia pia kuwa kuimarisha kumbukumbu za akili yangu. Hivyo basi, michezo kama hii huitaji kukumbuka sheria, hatua na mikakati.

Naam, mimi hupenda kutazama video maeneo katha wa katha mtandaoni. Moja wapo ni YouTube. Video na natazama video za elimu, burudani, muziki, habari na kathalika. Pia natizama kwenye TikTok. TikTok ina video fupi fupi za burudani, elimu na mitindo. Pia, ninapo ingia kwenye Facebook Watch, ninatazama video za kijamii, habari na burudani pia. Na wakati ninapo pumzika, ninatizama video kwenye Netflix ambazo ni filamu na mfululizo ambao hulipiwa. Na mwisha kabisa mimi hupenda kutizama video ambazo kwa kimombo zinaitwa Reels kwa Instagram. Na hizi ni video fupi na za ubunifu wa hali ya juu.

Naam, mimi mara kwa mara upatana na changamoto kadha kwa kadha kazini. Moja wapo ikiwa ukosefu wa rasilimali. Hizi ni vifaa au zana ambazo zinakosekana pale. Na hivyo basi vifaa vinavyo patikana pale zinaweza kuwa duni za kufanya kazi. Hata hivyo, changamoto nyingine ni malipo duni au kuchelewa kwa mshahara. Na hii huwa inapunguza motisha na morali kazini. Changamoto nyingine ni changamoto la mawasiliano duni. Wakati mwingine ninakosa maelewano kati ya wafanyikazi na hili linakuwa changamoto na kero kubwa sana. Na wakati mwingine pia ninapata changamoto ambalo niya msongo wa mawazo kutokana na kuchelewa kwa mshahara, ukosefu, wa rasilimali na pia mawasiliano nduni. Hivyo basi msongo wa mawazo unikumba.

Naam, kwa kawaida yangu, mimi hunywa lita mbili ambayo ni kiwango cha maji kwa siku. Na hii hunisaidia sana kwa sababu, inazuia upungufu wa maji mwilini. Na hii huwa inapunguza uchovu, kizunguzungu na maumivu ya kichwa. Pia ninapo kunywa maji haya huboresha afya ya ngozi yangu na hii hufanya ngozi iwe laini, angavu na yenye afya. Vilevile maji husaidia figo zangu kufanya kazi vizuri. Pia linadhibiti joto la mwili wakati ambapo kuna jua kali. Vilevile, maji huniongezea nguvu na umakini zaidi. Na hii husaidia akili kufanya kazi vizuri na kuongeza umakini. Umuhimu wa kunywa maji lita mbili pia hunisaidia kudhibiti uzito wa mwili wangu. Na pia husaidia misuli na viungo. Hivyo basi hii inapunguza maumivu ya viungo na kuimarisha misuli.

Naam, kwa kawaida yangu, wakati wa mapumziko yangu ya mchana, mimi hula chakula chenye afya ili kurejesha nguvu na kuongeza umakini. Pia, nakunywa maji ya kutosha ili kuzuia upungufu wa maji mwilini. Na zaidi ya hiyo, ninaenda kupumzisha akili ili niepushe mawazo ya kazi kwa muda mfupi. Ninapopumzika pia ninajitahidi kusoma au kusikiliza muziki na hii hunisaidia kutuliza akili na kuongeza hamasa. Tunapokuwa na wenzangu pia tunajadiliana kwa amani na hii huimarisha mahusiano kazini. Na tunapomaliza haya yote, ninaweza kutembea au kunyoosha mwili wangu. Na hii hunisaidia mzunguko wa damu na kupunguza uchovu. Vile vile, ninafanya mazoezi kama kupumua kwa kina ili kupunguza msongo wa mawazo.

Naam, ushauri wangu ambayo ningependa kumpa mtu anae anza kazi ni kwamba awe mnyenyekevu na tayari kujifunza. Hapa ni aweze kusikiliza, kuuliza maswali na kujifunza kutoka kwa wenzake. Pia, anastahili kuheshimu muda na ratiba. Anastahili kufika kazini mapema na kutimiza majukumu kwa wakati unaofaa. Vilevile, anastahili kufuata kanuni na maadili ya kazi. Na hii itaboresha uaminifu na nidhamu na pia mafanikio yake kazini. Vilevile anastahili kufuata kanuni na maadili ya kazi. Pia anastahili kujenga mahusiano mazuri kazini dhidi ya wafanyakazi wenzake. Na mwisho kabisa anastahili kukubali mrejesho kwa moyo wazi.